Naam, asante sana kwa hiyo swali na nima nafurahishwa sana kweza kujadiliana tena na naezasema vile ambavyo nimeulizwa ni mchezaji gani wa mchezo ninayo mpenda. Naeza sema kivyangu nitasema kwamba kuna mchezaji wa mchezo ambayo mimi hua napenda na hua ni mchezo wa kandanda na mchezaji huyo ni mtu ambaye amejikakamua sana ametia bidi katika maisha ake na hiyo yote imeza kuchangia katika mimi kuweza kumfuatilia kwa miaka kadhaa sasa na imechangia pakubwa katika mimi kuweza kuelewa kwamba kutia bidii pia kwa maisha saa zingine hua inatupa maneno mazuri ama inatupa tu wakati rahisi sana. Na pia naezaongezea kusema kwamba ni muhimu pia kwa watu kueza kuelewa kwamba unapofanya hii na hii, unafaa uwe tu na ile uwezo ya kupata, ya kutia bidii sababu ni hiyo bidii ndiyo itafanya watu wengi waweze kupenda na waeze kukufuatilia. Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba mchezaji huyo ni mchezaji ambaye ni wa kandanda ambaye hua anaitwa Lionel Messi. Na kivyangu huyo ni mchizaji ambaye ametia bidii katika maisha yake na ameeza kufanya mambo zote ambazo zinakubalika kikandanda na zinakubalika kwa njia moja au nyingine. Vile huwa anachenga watu na anacheza, mimi huwa inanifurahisha sana. Sasa kivyangu ninapotazama kandana na kumuona vile anavyo cheza, mimi huwa nafurahishwa, huwa inanipa ile uwezo ya kujua kwamba vitu zote zinaezekana na vitu vyote ambazo tunajiusisha nazo. Ni za maana na yanaeza tupea tupea nafasi nzuri katika maisha ama yanaeza changia tu pakubwa katika mambo zetu za kila siku na kutupea ile uwezo ya kuwa watu wa maana kwenye jamii Sasa tena kivyangu pia naeza ongeza kwamba Kila wakati ninapotazama huyu mchezaji huwa naeza kushukuru kwamba kila mtu akona talanta yake na kila mtu kwamba akona zile vitu ambazo labda zinaeza mchangia pakubwa awe mtu wa maana awe mtu tu ambaye anakubalika, anaeshimiwa katika jamii na hiyo ndiyo jambo la maana sana na haya yanapotokea, mimi pia huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza tu kuelewa kwamba jambo hii na hii ni ya maana na inaeza changia pakubwa katika hao kukuwa watu wenye nidhamu na watu ambao wanatia bidii katika maisha yao. Na kwa kila siku, unapoeza kuangalia vile watu ambavyo wanatia bidii katika maisha yao na unawashukuru. Iyo huwa ni jambo la maana sana sababu ni hao watu ambao wanatia bidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii katika maisha Ndiyo watu ambao huwa saa zingine wanatuchangia pakubwa katika sisi kweza kuelewa ni jambo ipi na ipi ambazo labda tuneza jiusisha nazo Ili kuakikisha kwamba vitu vyote ambazo tunafanya ni za muhimu na vitu zote ambazo labda tunajiusisha nazo ni vitu ambazo labda zinatupea ile uwezo ile tu uwezo ama furaha katika maisha yetu na haya yanapochangiwa huwa tukona ile nafasi nzuri ya kuakikisha kwamba vitu vyote ambazo labda tunafanya ama tunajiusisha nazo ni za maana na vitu vyote ambazo labda tunafanya kando kando Tunazikamilisha, tunaakikisha kwamba tumezikamilisha na tunakua na wakati mwema tu hapo mbeleni na kwa sasa, naeza sema kwamba hawa wachezaji wote huwa ni jambo nzuri ama huwa ni jambo la maana sana wakiwa wanatia bidii hivyo kwenye maisha na hiyo, huwa inatupea uwezo huwa inatupia uwezo ya kuakisha kwa mba vitu Kila mtu akitia bidii, atapata nafasi nzuri ya kimaisha na atapata tu ile wakati mwema na hiyo ndio jambo ambayo inafaa Asante sana kwa haya.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba kwangu kivyangu, naam ni ukweli, mimi huwa napenda kupanda milima, huwa napenda kufanya mazoezi. Na saa zingine ninapofanya haya mazoezi, mimi huwa na hua nahakikisha kwamba nimeweza kukimbia, na mara mingi ninapokimbia, huwa najipata nimekimbia masafa marefu, na kwenye hizo masafa huwa napata kwamba nimeweza nimeza kupanda milima. Saa zingine na saa zingine nimeweza kwenda kuogelea Ama wakati mwingine nikitembea kwenye mteremko huwa najipata kwamba nimepata tu nafasi nzuri nafasi nzuri ya kwenda kwenye mteremko na ninaporudi huwa najipata kwamba nimepata nafasi ngumu sana sababu huwa ni nafasi ya kupanda milima na sasa, kila mara ninapopanda milima huwa najipata kwamba nimeweka mwili yangu kwenye mazoezi magumu na hizo mazoezi, hizo mazoezi ndizo huwa zinanipa uwezo ama tu ile nafasi ya kuhakikisha kwamba niko salama na niko na mwili ambayo inafaa sasa mimi kivyangu pia, naeza ongezea na kusema kwamba ninapopanda milima, mimi huwa najipata kwa nafasi nzuri sana ya kimaisha na nafasi nzuri ya kuweza kukua na mafikira tu mazuri sababu hiyo ni mazoezi ambayo huwa inatokea na ni mazoezi ambayo saa zingine huwa ina mazoezi ambayo saa zingine huwa ni muhimu na inatupa nafasi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba mwili yetu yote, iko shwari, iko salama na kila kitu kinaenda vile ambavyo ilifaa na kivyangu, naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuangalia maisha hyake vyema sababu unapofanya mambo zako utajipata tu kwamba saa zingine unapata matatizo ya vitu fulani Ama saa zingine utapata kwamba ukona matatizo labda ya kiafya, na hiyo huwa inachangia pakubwa katika maisha ambayo tunaishi haya maisha ambayo labda tunapitia wakati mmoja ama mwingine Sasa pia ni muhimu kuhakikisha kwamba umefanya mazoezi ya kutosha kila wakati na umefanya tu umehakikisha kwamba umefanya jambo moja au lingine ambayo itakusaidia ama itakupa uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo unazifanya ni za maana na vitu zote ambazo labda unajihusisha nazo ni zile ambazo zinakupa uwezo ama fikra mazuri na hayo ndio huwa inachangia pakubwa katika kila mtu kuweza kuwa na wakati mwema na watu kukua tu na wakati nzuri sababu ni jambo kama hiyo na vitu kama hizo ambazo sisi wenyewe tunafaa tuhakikishe kwamba tumeyafuatilia na tumehakikisha kwamba labda vitu vyote ambazo tuko ndani ama tunajihusisha nazo zinakuja kutusaidia na zinatupa wakati mwema na kupanda milima ni jambo moja nzuri sana na ni jambo la muhimu sana, sababu unapopanda milima utajipata kwamba umepata tu nafasi nzuri ama nafasi njema ya kuhakikisha kwamba hata zile vitu ambazo unajihusisha nazo ni vitu za maana, ni vitu ambazo labda zinachangia pakubwa katika wewe kukua na nafasi nzuri ya kimaisha na ni vitu ambazo labda pia zitaeza kukuchangia ama zitaeza kukufanya upate nafasi mwema na nafasi ambayo labda wewe binafsi itaku itakufurahisha ama utapata tu kwamba ukona furaa kwa njia moja au nyingine mwili yako ikiwa sawa ama ukiwa buheri wa afya Itamaanisha kwamba hata we binafsi utakua unapata nafasi njema Ama wakati rahisi tu katika maisha yako ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo labda unajihusisha nazo ni za maana, na ni vitu ambazo labda zinachangia pakubwa katika wewe binafsi kupata nafasi nzuri, nafasi njema katika maisha yako na hiyo ni jambo ambayo kila mtu anafaa ashughulikie hakikishe tu kwamba ako salama, ako swari. Na hiyo ndiyo jambo itachangia pakubwa katika sisi kuwa na wakati mwema na maisha yetu. Asante sana na labda tu nikiongezea ni muhimu watu wakiwa na afya njema.

Naam, asante sana kwa hiyo. Naezasema kwamba, matatizo ya pale kazini huwa ni mengi sana. Na saa zingine, huwa inaletwa na makosa ambazo tunazifanya, ama huwa inaletwa na vitu mingi ambazo tunajaribu kuzikamilisha, na huwa ni katika hali tu ya kujaribu kufanya kazi. Na hiyo, mara mingi huwa inakuwa na matatizo sana, na huwa inatupa tu nafasi ngumu ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo tunafanya, labda zinaenda vizuri na pia utapata kwamba haya yote utapata kwamba haya yote huwa yanakuja kwa sababu ya ile hali ama zile mashida ambazo tunazipata wakati wa kufanya kazi Ama wakati ambayo tunajaribu tu kujikaza kuhakisha kwamba tuko kazini na hali kama hizo na kwa mfano matatizo yakiweza kutokea pale kwenye kazini huwa najaribu kuangalia kwamba ni nini na nini ambacho kinaleta utatanishi Ama ni vitu kama gani ambazo labda zinaleta hali ngumu na haya yanapotokea utapata kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza tu kuelewa kwamba kuna zile vitu ambazo labda tunafaa tuhakikishe tumefanya na tuhakikishe kwamba labda tumefuatilia sababu. Unapokosa kufuatilia hayo, itamaanisha kwamba wewe binafsi utakuwa na wakati mgumu katika kazini Ama kuwa tu na na wakati mwema katika hali yako ya pale kazini na hii yote huwa sio nzuri sababu inaweza leta utatanishi na inawezafanya watu waone mashida kadhaa Wakati ambazo waone mashida kadhaa katika hali yao ya kila siku ya pale kazini na hiyo huwa si jambo nzuri sana Sasa mimi kivyangu nawezaongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba Unapokuwa kazini, unafaa uhakikishe kwamba Labda unajikaza tu kwa vitu zako za kila siku na unafaa uweze kujielewa na kushukuru hata wale watu ambao unaishi nao Ama unafanya nao kazi kwa pamoja sababu ni hawa watu ambao watachangia pakubwa katika maisha hako Ama watachangia pakubwa katika wewe kukuwa na wakati mwema kwenye kazini na kupata tu nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba vitu zako ziko salama na ziko vyema. Sasa mimi kivyangu naezaongeza na kusema kwamba unapofanya mambo kama haya unapofanya kazi kwenye unapofanya ama unapokuwa kwenye hali ya kazi huko Unafaa uhakikishe kwamba labda vitu zote ambazo unajihusisha nazo yamekuwa ni vitu za maana na yamekuwa ni vitu ambazo zitakuchangia kwa njia moja au nyingine ili uweze kukuwa na wakati mwema na uweze tu kupata nafasi nzuri ya kimaisha na hiyo ndiyo huwa ni jambo moja la maana sana Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba huwa najaribu kuongea na wale watu ambao Labda tukona shida nao kidogo Ama hatujaelewana nao kwa njia moja au nyingine na hiyo huwa inanipea uwezo ya kuhakikisha tu kwamba nimeweza kukuwa na nafasi nzuri nafasi jema na nafasi ya kukuwa na mafikra mazuri katika maisha sababu bila haya yote bila kukuwa na haya yote Utapatwa utapojipata kwamba Huna furaha na huna uwezo ya kukuwa na uwezo ya kukuwa na furaha kwa njia moja au nyingine ama huna tu huna tu ile huna tu ile furaha ama nafasi nafasi ya kufanya kazi yako kwa njia moja nzuri na hiyo sio jambo nzuri sana. Hiyo itafanya ukuwe na matatizo kidogo pia na hiyo siyo kitu ambacho labda unaweza taka kupitia katika maisha yako ya pale kazini. Sasa ndio maana ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba kutatua ma kutatua shida zetu pale kwenye kazini ni muhimu ili kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo tunajihusisha nazo ni za maana na pia ni zile ambazo zinaweza tusaidia na zituhakikishie kwamba tunaishi kwa amani na tunaishi kwa njia moja ambayo ni mzuri sana hata tukiwa pale kwenye kazini ama tunafanya mambo zetu tu asante sana kwa hayo na nashukuru.

Asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi maramingi huwa naezapenda sana kuweza tu kukaa na familia na kuweza kujadiliana kwanjia moja hau nyingine. Sababu ni familia ambao, sababu ni familia ndiyo watu ambao huwa wananipa furaa na wananipa tu ile uwezo ya kwakikisha kwamba vitu zangu zote zikoshwari na kwamba naeza kujiendelesha viema na maisha angu. Na hiyo hua ndio jambo moja muhimu na maishangu sababu na ama hata ninapoenda kwenye kazi zangu za kila siku sababu bila familia mimi hua naona tu kuamba ni kuna wakati mgumu na hua naona kuamba nashindwa na shindwa kukua mtu ambaye ni mtu wa maana sababu kila mtu hua akona ile nafasi tu nzuri ya kwakikisha kwamba familia yake iko shwari na kwamba ye binafsi anaendelea viyema na maisha yake na nikutokana na hizo, ndizo labda sisi wenyewe hua tunakikisha kwamba labda tumendelea vizuri kimaisha na labda mambozetu pia zimeeza kukua shwari na ile ambayo inatupa tu nafasi nzuri na nafasi viyema ya kukuwa na ile fahamu kwamba kuna watu ambao wanatutegemea kwa njia moja au nyingine na ni hakikisho kwetu kwakikisha kwamba tunawalinda, tunafikiria viema, tunafurahishwa na matindu zao sababu bila wao sisi maisha yetu sa zingine hua sio mazuri sana. Na haya maramingi yanapo tokea utapata kwamba ni jambo ngumu sana kwa sisi wenyewe kukuwa na ile tu nafasinzuri ya kuakisha mambo zetu zote zikoshwari na kwamba mambozetu ama vitu zote ambazo tunajaribu kuyafanya nishwari. Sasa wakati walikizo utanipata maramingi nikiwa nimechukua familia yangu tumenda kutembea, tumenda kufurahia maisha, tumenda kucheka mahali moja awa nyingine na hiyo huwa ni njia moja nzuri ya kukwana wakati muema, wakati ya kufurahia na wakati ya hakikisha kwamba mambozetu zote zikoshwari na tumeza kujadiliana kwa njia moja awa nyingine Sasa ni napo chukua familia, kama siyo kuenda kuwogelea, utapata kwamba tumenda, tumenda katika, tumenda kwa mbuga la wanyama kwa angalia, ama tumenda tuku cheza, mpira wakandaanda, sababu hizo ndiyo njia, ambazo sisi hua tunatumia kujifurahisha. Sasa hata mimi binafsi ninapo chukua familia yangu na tunaenda kwa matembezi kama hayo huwa tunapata kwamba tunafurahishwa kwa kila kitu ambayo tunafanya na tunapata tunafasi nzuri na tunapata tunafasi nzuri ya kwakisha kwamba vitu zetu zote zikosawa na pia kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya ni za mana. Sasa kivyangu ni napo wogelea na familia ama tuneenda pale kukua na wakati mzuri huwa tunaona kwamba ni jambo lamana sana na ni jambo ambayo pia inachangia pakubwa katika sisi kuwa na tu ile afia njema Afia nzuri na ambayo itatupa wakati muema ya kwakisha kwamba tunapatwa tu nafuraa sababu bila furaha hakuna kitu ya maana katika dunia. Tunafaa tuishi, hata kama sisi niwakubwa, tunafaa tuishi na tuwe na nafasinzuri kwa kujieshimu na kufurahishwa na mambo yote ambayo tunayafanya. Na pili, naeza ongeza na kusema kwamba unapofurahia maisha, utapata nafasi nzuri, utapatwa na wakati muema, ya kujilinganisha tuna watu wengini ama kujua kwamba vitu zote ambazo unafanya ni zamana Ama vitu zote ambazo unafanya unafu ujaribu ufanyi nii na nini ili kuhakikisha kila kitu imenda shuari Sasa unapo kuwa na familia pia ni muhimu kujua haya yote ili kukuwa na wakati muema sababu hiyo ndiyo jambo nzuri sana Asante sana kwa haya leo ni meza kufuraya kujadiliana tena.

Na'am, asante sana. Na'am, ni ukweli kwamba mimi napenda kucheza mchezo ya ubao wakati mmoja, na hiyo wakati sana sana huwa ni pale ambapo nimeweza kufurahia ama napata nafasi tu ya kufikiria ama nakua na, nakua tu na marafiki wangu. Sababu marafiki wangu ndiyo huwa wananisaidia kwa njia moja au nyingine na hiyo huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba nimeweza kuelewa, nimeweza kuhisi vizuri na nimeweza ku nimeweza kujikimbiza tu nayo pia na kuhakikisha kwamba sisi wote tumeelewana kwa njia ama kwa uwezo, uwezo fulani. Tunapokaa Tunapo kaa pamoja na kufikiria vitu zetu huwa tunahakikisha kwamba tumeweza kucheza, tumeweza kukua pamoja na tumeweza tu kujilinganisha na watu wengine sababu hiyo ndiyo jambo nzuri sana na jambo ambayo huwa inatupea uwezo. Unapoweza kaa na marafiki wako na unapoweza kuelewa kwamba kuna kuna vitu muhimu kuliko kuenda kazi na kuelewana, hiyo hiyo huwa inamaanisha kwamba sisi wenyewe tunapata nafasi nzuri, nafasi mwema ya kuweza tu kuelewa ni jinsi ipi na ipi tunaeza tunaezafanya ili tuhakikishe kwamba tunafurahia wote tuko na wakati mwema. Na unapokaa, unapofanya haya yote, unafaa uhakikishe kwamba uhakikishe kwamba wewe binafsi ama wewe na marafiki wako Unafaa uelewe kwamba mnafaa hata mkuwe mnashirikiana pamoja wakati fulani na mnafaa mkuwe mnahakikisha kwamba mnaelewana tu kwa njia moja au nyingine. Na hiyo huwa ni jambo nzuri sana, hiyo huwa ni jambo ambayo inatupa uwezo ama tu ile hakikisho kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni muhimu na vitu zote ambazo labda tunajihusisha nazo ni zile ambazo zitatupa uwezo, zitatuhakikishia wakati mwema na zitatuhakikishia furaha kila mahali. Naeza ongeza tena kwamba, naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba unapoweza kucheza hiyo mchezo ya ubao, utapata kwamba unajifunza mambo mengi, na utapata kwamba hata wewe binafsi unaelewa jambo moja au nyingine. Na mimi kivyangu naeza hakikisha kwamba, ama mara mingi ninapocheza huwa nahakikisha kwamba tumeweza kuelewana, tumeweza kufunzana, tumeweza tu kujua ni ni namna gani ambazo labda tunafaa tushirikiane pamoja ili ieze kuwa ni uwezo iweze kukuwa ni uwezo yetu ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo labda tunajihusisha nazo ni za maana na nzuri. Na hiyo ndiyo jambo ambayo tunafaa tu tuwe waangalifu kuangalia na tuwe, tuwe waangalifu sana tukijaribu hata kuyafanya. Na jambo ingine pia ni kwamba mchezo wa ubao inachangia pakubwa sana katika kutuongezea mafikra na kuongeza jinsi ambavyo labda tunashughulika na vitu zingine sababu hiyo ndiyo kitu ambayo inafaa. Unapocheza ile mchezo wa ubao, utakuwa na, utaeza kufikiria sana, utaeza kuelewa vile ambavyo unafaa ufanye Ama jinsi ambavyo labda unafaa ufikirie kwa haraka, ili kuhakikisha kwanza, umecheza vizuri na umeshinda na hiyo ndio jambo, hiyo ndio jambo nzuri sana Sasa mimi kivyangu, naeza ongeza pia kusema kwamba, unapocheza hiyo mchezo Hata wewe binafsi kichwa yako itaeza kufunguka haraka, utaeza kufanya mambo mengi na mambo ambazo saa zingine itachangia pakubwa katika wewe binafsi kukua mtu wa mafikra mazuri. Ama mtu ambaye tu atakuwa na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zake zote zinaenda shwari, ama vitu, ama hata familia pia wako shwari sababu hao ndio watu ambao unaeza cheza nao saa zingine kama uko nao pale kwenye nyumbani. Na hiyo ndio jambo la maana sana katika maisha. Asante sana kwa hayo ya leo.

Naam, asante sana kwa hiyo. Naweza sema Naezasema kwamba ni mimi kivyangu naezasema mimi napendelea joto kuliko baridi. Sababu, kwanza, wakati wa joto unaezafanya mambo mengi na wakati wa joto pia na maana kwamba hata nawe pia unaeza toka kwa nyumba, uende utembee ama uende mahali tu moja ambayo unaeza kaa na kupunga hewa vizuri. Ilhali ukilinganisha na wakati wa baridi, wakati wa baridi utapata kwamba hata si rahisi utoke nje sababu utakuwa na wasiwasi na utakuwa na utakuwa na wasiwasi ya kukua mgonjwa, utakuwa na wasiwasi ya hiyo baridi kukuingia kwa mwili na saa zingine utapata kwamba hii yote ina inachangiwa sana na zile vitu zote ambazo labda unaeza kuwa unafanya ama unaeza kuwa unataka ku kuyakamilisha kwa siku baridi ikiwa kwa baridi ikiwa kwa mazingira utapata kwamba wewe wewe binafsi Hata huna ile motisha kutoka kwenye kitanda asubuhi na hiyo sio jambo nzuri sana Sasa tunafaa tuwe tu wangalifu na tuwe wangalifu wakuwakuha wakuhakikisha kwamba vitu zetu zote ziko shwari na vitu zote ambazo labda tuna tuna tuna tungependa kuyafanya yameenda vyema na hiyo mara mingi utapata inachangishwa sana na zile vitu zote ambazo labda tunataka tuyakamilishe na hiyo hiyo hua ni hiyo ndiyo jambo nzuri. Sasa unapo kamilisha haya yote, utaeza kupata tu ile nafasi ya kuhakikisha kwamba ni ume umefanya maneno mazuri, umeeza kuwa na mafikira mazuri, na pia umeeza tu ku kukamilisha yale zile kazi zako zote, sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inachangia pakubwa katika maisha yetu na katika hali yetu ya kila siku. Sasa, ukiwa mtu ambaye labda anafanya haya yote, unafaa uwe muangalifu wa kuhakikisha kwamba yale yote ambazo labda unajaribu kufanya ni muhimu na zile vitu zote ambazo labda unge ungetaka kukamilisha pia uzikamilishe wakati wa joto. Na wakati wa baridi, utapata watu wengi wanateseka kidogo, wanakuwa na wanakuwa na ile tu nafasi ngumu, wanakuwa na ile nafasi ngumu hata ya kukamilisha vitu zao, lakini unapofanya vitu zako kwa amani na kwa wakati nzuri, utakuwa sawa. Hata wakati wa joto, utapata kwamba hata upepo inapotokea, ni inawasaidia kufikiria vizuri, na inawasaidia kukuwa na nafasi tu nzuri, na hiyo ndo jambo muhimu sana. Sasa kitu ingine ni kwamba naeza ongeza naku naeza ongeza kwamba unapofanya haya yote, unafaa uwa uwahikikishe kwamba unakamilisha vitu zako wakati wa joto sababu wakati wa bia baridi, baridi ikingia kwa kifua yako ama kwa kifua ya watoto pia utakua na wakati mngumu sana wa kimaisha na hiyo mara mingi huwa sio nzuri Pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua zile vitu zote ambazo labda wanafaa wazikamilishe ama vitu zote ambazo wanafaa wajikaze nazo kimaisha. Kwa mfano, kazi kama vitu kama kufanya, kitu kama kuweza kufanya jambo kama labda ku na maanisha kama kazi kama hizo za shambani, unaeza zikamilisha tu wakati ambapo uko na hali ya hewa ambayo ni, ni nzuri kwa kila kitu. Lakini huwezi zifanya sana wakati wa baridi sababu wakati wa baridi hata wewe binafsi utapata kwamba roho yako haiko sawa utapata kwamba hauna hauna bahati uko tu na uko tu na ile shida kidogo ya kifua na haya yote huwa inachangishwa sana huwa inachangiwa sana na vitu zote ambazo labda saa zingine tunaona ama saa saa zingine tuna tunayafikiria na hiyo yote huwa inaeza leta madhara kwa njia fulani ambayo unapo unapo fikiria utapata kwamba kuna unajiumiza roho ama unapatwa kwamba wewe binafsi labda unashikwa na ugonjwa na huizi huizi endelea kufanya zile vitu ulikuwa unafanya kiafya wakati mwingine. Sasa ni muhimu watu waelewe haya yote na wakuwe wa angalifu tu kwa hali yao ya kiafya na hiyo ndo jambo la maana asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Ni ukweli kwamba napenda hadithi za ajabu na hiyo huwa inanipa furaha sana. Kila wakati, kila wakati labda ninapo weza kusikiza hizi hadithi ama ninapo weza kuzisoma, huwa nahisi vyema sana na huwa nahisi kwamba ni jambo nzuri na ni jambo ambayo inanifurahisha. Sasa ninapofanya haya, mimi kivyangu naeza sema tu kwamba ni muhimu pia kwa watu kueza kuelewa kwamba hadithi ama zile tamthilia tu za kitambo, unapoambiwa ama unapoelezewa sa zingine, unaeza dhani kwamba labda sa zingine sio za kweli. Lakini maramingi utapata kwamba hizi hadithi ama tamthilia ni zakweli na ni zinatupea tu ile uwezo ya kueza kufikiria sana sababu unapoweza kufikiria hayo, unapata tu kwamba, unaeza kuelewa kwamba kuna zile vitu ambazo labda tu we kibinafsi utaeza kuyajua na utaeza kujifunza nazo na hiyo ndio jambo ambayo ni ya maana sana Sasa mimi kivyangu naezaongeza kusema kwamba, ninaposikiza hizi hadithi za hajabu, huwa naona kwamba ni kitu ya maana, ni kitu ambayo inachangia pakubwa katika maisha yetu, na ni kitu ambayo inatupa ile uwezo, ama inatupa tu ile nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba maisha yetu pia labda tumejifunza jambo moja au nyingine kwa njia ambayo inafaa. Sasa kivyangu pia naeza ongezea na kusema kwamba hizi hadithi huwa ni za maana sana na huwa zinachangia pakubwa katika sisi kuweza kufikiria na kujiongeza mafikira kwa akili zetu. Na hiyo ni jambo moja muhimu na ni jambo moja ambayo huwa inachangia pakubwa katika sisi kuweza kuelewa ni kitu gani na gani ambayo labda tunafaa tujiusishe nazo ama tunafaa tuhakikishe kwamba tumefuata ili kila kitu iende shwari. Na hiyo ni jambo moja la maana sana. Sasa mimi kivyangu pia naeza ongeza na kusema, hata mara ya kwanza niliposikia hizi hadithi za ajabu, nilikuwa nashtuka sana. Sababu, ni nyanya yangu ndiye alinipigia hiyo hadithi, na alieza tu kunielezea kwamba kuna zile vitu ambazo labda zimeeza kuchangia kwa hiyo hadithi, Ama imeeza kunielezea, imeeza kunifunza kwa kutokana na hiyo hadithi Sasa mara mingi haya yanapofanyika huwa naona kwamba kila mtu ni muhimu aeze tu kujua kwamba kuna zile hadithi ambazo zitakuwa zinakufunza Jambo moja au nyingine na itaeza kuchangia pakubwa katika jinsi ambavyo labda unafuatilia vitu Ama jinsi ambavyo unajaribu kuelewa vitu zako kwa njia moja au nyingine Sasa hizi hadithi hua sana sana zinapopigiwa watoto Utapata kwamba watoto wanafurahishwa na wanaeza kuhisi vyema na wanahisi vizuri na hii wanapohisi vizuri hua ina maana kwamba Ama wanapohisi vizuri utapata kwamba wanahisi vizuri na pia saa zingine wanashtuka na hiyo yote ni huwa ni hali ya kuhakikisha kwamba hawa watoto wameweza kujifunza jambo moja au nyingine na hiyo ni jambo ambayo itachangia pakubwa katika maisha yao ya hapo mbeleni Ama itachangia pakubwa katika hao kukua na maisha rahisi na maisha ambayo hao pia watafurahia na unapoweza kupigia watoto hadithi kama hizi ina maana kwamba hata wewe binafsi hata wao wakiwa wakubwa wataeza kupigia watoto wao hio hizo hadithi na wataeza kujijumuisha na watoto wao na wataeza kukuwa pamoja na hio ndio jambo ambayo inafaa sana na kwa sasa naeza sema tu asante kwa mada ya leo nimeweza kufurahishwa nayo na hatimaye tu kwamba tutaeza kujadiliana tena sana kwa sana, asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali Naam, ni ukweli, ni ukweli kwamba mimi nimeweza kutembea kwa ziwa na hata kwa mto na hiyo, hiyo ni jambo ambayo nilikuwa nafanya wakati ambapo labda nimetoka shuleni jioni sababu kwetu kuna ziwa karibu na hiyo, hiyo ndio jambo ambayo wakati mwingi nilikuwa naweza kujihusisha nayo. Na nilikuwa naweza tu labda kujikaza niende tu nifanye nini niende huko niweze kutembea na niweze tu kujifurahisha Sasa pia naweza ongeza kusema kwamba pale ambapo nilikuwa natembea hapo karibu na ziwa nilikuwa nahakikisha tu kwamba zile nilikuwa nahakikisha kwamba nimeweza tu kutembea mguu tupu sababu unapokanyaga chini na unapokanyaga chini na ile ile mchanga inakushikilia miguu vizuri Utahisi vyema sana na hiyo ndiyo jambo ambayo ilikua inanifurahisha wakati ambapo natembea huku kwenye ziwa sababu unapotembea kwenye ziwa hata wewe binafsi utaweza kuona kwamba kuna ile tu upepo ama baridi ingine ambayo inatoka huku kwenye ziwa kwa maji na ile ambayo inakufurahisha na ile ambayo inafanya kwamba mwili wako tu pia unajihisi vyema na ni hayo tu ambayo zinachangia pakubwa katika sisi kuwa na hii hali ya maisha na hii hali ya kukua na wakati mwema. Sasa jambo lingine pia unapotembea kwenye, unapopata nafasi ya kutembea kwenye ziwa ama nafasi ya kutembea pale kwenye bahari. Utaona kwamba unahisi vizuri ama unapata nafasi nzuri ya kujilinganisha pia na zile vitu ambazo watu wengine wanafanya ama zile vitu ambazo wanayafuatilia sababu hiyo ndiyo jambo la maana sana. Unafaa uhakikishe kwamba, hata unapo jiunga na watu Unafaa uhakikishe kwamba uko na nafasi nzuri ya kufurahia pia yote na nafasi nzuri ya kukua tu na na ile wakati mwema na maisha yako Sasa pale ninapokaa kwenye ziwa pia huwa naona kwamba najifurahisha na hiyo kuogelea vile nawezaogelea pia nikiwa huko huwa inanipa nafasi nzuri na hiyo hizo ndio vitu ambazo huwa zinachangia watu kukua na wakati mwema wakati ambapo wanapata mapumziko na hata hata wiki iliopita niliweza kupata nafasi ya kwenda kwenye kwenda kwenye ziwa na kupata tu nafasi nzuri sababu hiyo ilikuwa inanipa wakati mwema sababu hata kwetu kwetu kuna kwetu kuna ziwa na huwa inanipa Ninapoenda huko huwa napata tu wakati mwema ama huwa napata furaha ya kuhakikisha kwamba vitu vyote ambavyo labda navifanya ni vizuri Ama vitu zote ambazo najipata nimeyafuatilia ni mazuri sana sana sana ninapoweza kukaa tu hapo kwenye ziwa na nipigwe na upepo ama baridi nzuri ambayo inatoka huko kwenye maji na saa zingini nikibahatika huwa naweza rudi na samaki kwenye nyumbani na hata vile ambavyo naelewa samaki ni chakula nzuri sana samaki ni chakula ambacho unapo kikula kiko na ladha yake nzuri na iko na ladha ambayo inakupa nafasi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba hata wewe afya yako ni vyema na afya yako ni ile ambayo inakubalika na kimwili yako sababu unapokuwa pia na afya mbaya Utajipata kwamba hata wewe binafsi hufurahishwi na vitu mingi vya dunia na saa zingine utapata inachangia pakubwa katika wewe kukuwa na Bahati tu mbaya ama kuwa tu na wakati mgumu sana na maisha na hiyo sio jambo ambalo watu wanaweza kupenda Sasa mimi kivyangu, ile wakati ambapo nakaa karibu na ufuo wa ziwa ama mto hua naona kwamba hiyo huwa ni wakati mzuri sana yangu ya kupumzika Wakati wangu wa mapumziko na wakati ambapo naweza tumia kuhakikisha kwamba nimeweza kukua tu na zile furaha ama nimeweza tu kuwa na wakati mzuri wa kujiendelesha tu pia na mafikra asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Mi binafsi naezasema kwamba huwa napenda sana upepo. Sababu, upepo ndiyo huwa inanipa tu ile uwezo, uwezo ya kuhisi tu vizuri. Na kila wakati ambapo ninakaa pale inje na napigwa na upepo ya mazingira, ama upepo tu ambayo inatokea, huwa naona kwamba niko shwari na niko salama. Sasa kila mtu naelewa kwamba kuna wale ambao pia labda hawapendi ile upepo ambayo inakupiga tu kwa mwili Lakini mimi kivyangu, hio upepo hua inanifanya kwamba nahisi vyema na nahisi vizuri sana kwenye mwili yangu sababu, hio ikikupiga tu mara mbili mara moja hivi utaona kwamba wewe binafsi uko shwari na wewe binafsi uko tu na wakati mwema na kimaisha na pia naeza ongeza na kusema kwamba upepo inapo kuja wakati wa joto hua ni jambo nzuri sana sababu iyo upepo itakufanya wewe binafsi uhisi vyema mwilini na itakufanya tuwe pia uweze kuhisi kwamba angalau uhisi joto sana na sisemi kwamba AC ni mbaya, AC pia ni mzuri tu, lakini kuna wakati ambapo mimi hua napenda tu kukaa na hua napenda tu nipigwe na ile upepo, ile upepo ya ambayo inatoka kwenye hata bahari, sababu kwetu kwetu kuna bahari na hiyo ndiyo jambo ambayo ilikuwa inanifurahisha pia sababu Ninapo kaa pale nyumbani huwa naona kwamba niko tu na ile uwezo ya kwakikisha kwamba bahari ile upepo ya bahari saa zingine inanipata Ama naeza enda tu kukaa kando ya bahari nieze kupigwa na hiyo upepo ambayo inatokea huko Hata kama hiyo wakati kuna jua kali sababu ukiwa kwenye mazingira ya bahari Utapata kwamba kuna joto sana Lakini pia ile upepo ambayo inatoka huko kwa maji ni ikona baridi sana na hiyo hua inaeza hiyo mara mingi hua inaeza kuchanganya watu wengi Ama inafanya watu wengi waeze kuelewa ni vitu kama gani na gani ambazo wanaezafanya ili kukua na wakati mzuri na pia hiyo hali ya mazingira ndio pia hua inachangia pakubwa katika watu watu kweza kupenda, kuenda kuzurura kwenye ufuo za bahari sababu pale kwenye ufuo za bahari huwa kuna aina tofauti ya hali ya anga na huwa kuna aina tofauti ya hali ya hewa Ukilinganisha na huku kuingine na sababu ya hiyo Kuna watu wengi ambao wanapenda hiyo joto ambayo inatokea pamoja na iyo kukosekana kwa hali moja ya hewa Unaeza pata kwamba kuna joto sana lakini ukienda uko karibu na bahari utapata kwamba kuna baridi pia na hiyo ndiyo jambo ambayo mara mingi kuna watu ambayo huwa wanachanganyikiwa sana na wanapenda Iyo hali inawafanya wanapenda kuenda kuzurura kwenye bahari Ama kwenye ufuo za bahari na kiona vitu kama hizo zinatokea Utajua kwamba hii ni mahali muhimu sana na ni mahali ambapo labda tunaeza akikisha kwamba tukiangalia vizuri tunafaa tuakikishe kwamba ya imeenda shwari na imekua salama Sasa ninapokaa kwenye saa zingine ninapokaa pale kwenye bahari hua naona kwamba ni jambo nzuri sana kwa watu kuweza kuelewa tu kwamba kila mara unapo fanya labda hii na hii Utapata kwamba hali ya mazingira pia itaeza kuchangia pakubwa katika hizi vitu zote ambazo tunazifanya na kwa mfano kama hiyo hali ya upepo utapata tu kwamba inachangia pakubwa katika maisha yetu na inachangia pakubwa katika vile tu ambavyo tunaona maisha ama tunafikiria dunia na hiyo ndio jambo ambayo inafaa sana katika maisha na asante sana kwa hayo na hiyo inanipa furaa sana pia na hali ya upepo ni muhimu tu watu waeze kuelewa kwamba ile upepo ya kawaida ni muhimu sababu inasaidia sana katika maisha na itasaidia sana pia katika vitu zingine sana asante.

Asante sana kwa hiyo. Ninaweza sema kwamba mimi binafsi huwa napenda kuchora, Lakini mimi sio mchoraji hodari. Kila mara ninapojaribu kuchora huwa nafurahia Lakini mara mingi utapata kwamba, ninapojaribu kuchora Mimi huwa sichori vizuri sana, na hiyo ni jambo ambayo labda saa zingine inaweza fanya nikose kupenda kuchora na nikose tu nikose kusema kwamba na napenda kuchora ama napenda kufanya jambo fulani na fulani Sasa hiyo hiyo ninaweza sema kwamba na kwa kupaka rangi mimi huwa napenda sana kupaka rangi Sasa hayo na wakati mwengine ninapopaka rangi huwa naona kwamba Unapoelewa tu kazi yako ya kupaka rangi, utaweza kujua kwamba labda wewe unaweza kuwa mtu mzuri mtu wa maana kwenye jamii ama pia unaweza saidia tu watu wengine kuweza kuweza kuwa na uwezo ya kuchora na kuweza kuwa tu na uwezo ya kuhakikisha kwamba labda zile vitu zote ambazo unafanya ni muhimu na vitu zote ambazo labda unajaribu kujiunganisha nazo za kimaisha yameweza kuenda shwari. Na haya yote utapata yanaweza egemea upande mmoja ya wewe kukuwa mtu maarufu sana kwenye jamii yako ama mazingira yako Unakotoka na hiyo ndio jambo ambayo mimi pia huwa natamani sana sababu huwa naelewa kwamba ninapoweza kuhakikisha kwamba nimeongeza makali yangu ya kuchora ama pia hata kupiga rangi huwa najua kwamba nitaweza kukuwa na marafiki wengi niweze kukuwa na wale watu ambao wataheshimu na watafurahia kwa kazi yangu Watafurahia kazi ambayo nafanya na hiyo ndio jambo ambayo huwa inafaa. Sasa sana sana huwa najaribu kujifunza kuchora pole pole Ilhali kwa kupiga rangi mimi hua ni mtu hodari sana Sasa wakati ambapo napata nafasi ya kukaa na kuchora huwa naona kwamba ni muhimu Hata kama bado sijui kuchora vizuri huwa naona kwamba ni muhimu ni hizi tu kuendelea kujikaza, ma nihakikishe tu kwamba zile vitu zote ambazo labda nafanya ni muhimu na zile vitu zote ambazo nafanya ni fanya kwa roho moja sababu ninapofanya ninapozifanya hizo kuwa napatwa na na furaha na nahisi tu vyema kwenye kwenye mwili yangu. Na hiyo hiyo kivyangu ninaweza sema kwamba ni jambo ambayo inanifurahisha na huwa inanipa inanipa wakati mzuri na huwa inanipa tu hali mzuri ya kimafikra na hali mzuri ya kuhakikisha kwamba vitu zetu zote ni, vitu zote ambazo najaribu kufanya ni zile ambazo labda zinachangia, zinachangiwa na kukuwa kwa hali mzuri ama zinachangiwa sana kukua kwa mujibu ya vitu mzuri sana. Na kivyangu hii yote huwa inanipa tu motisha ya kukuwa mtu ambaye hachoki, Ama mtu ambaye haachi mafikira zake Ishinde, ishinde ile mafikira ambazo Labda angetaka kuyafikisha kwa wakati moja anapokuwa mkubwa na hiyo hiyo ndio jambo ambayo labda naweza sema na wakati huu ninaweza sema kwamba, pahali ambapo, ile wakati ambapo mimi huwa najaribu kuchora huwa nahakikisha kwamba nimejikaza tu kuchora na nikamilishe kitu ambacho nilikuwa nafikiria kwa akili yangu, sababu ninapoikamilisha hata kama sio nzuri sana huwa na huwa nikiilinganisha na ile nilichora kitambo huwa napata kwamba imeweza kukua mzuri zaidi, ama imekua mzuri kiasi kwa kiwango fulani na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa furaha Sasa kila wakati huwa najiambia tu hata kama napenda kupiga rangi nafaa pia nijifunze kipaji kipaji mpya ambayo ni kama hiyo kuchora sababu saa zingine kuchora huwa nafanya ninapokaa pale nyumbani na ninapokaa tu na sina jambo lingine la kufanya Sasa haya yote huwa inanipa furaha na huwa inachangia pakubwa katika mimi kusukuma wakati wangu wa mapumziko na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Na kwa hayo machache nashukuru kwa mada ya leo. Na asante sana.